Tabia ninayo ipenda kwa wengine ni ile tabia ya kujalina na kujali watu wengine. Pia nakupenda watu wengine sana. Ila tabia hiyo inafurahisha manakie inaleta amani kwa watu na inapendeza sana.

Weekend mingi mimi hutembea na kuenda kuwatch mpira mahali kiwanjani na kujivinjari katika sehemu flani flani hivo tu ndivo ninavyoifanya weekend yangu.